Ndiyo nafuata matukio ya kimataifa sana kwa mfano kwa sasa kuna matukio ambayo yanasababishwa na mchekeshaji ama mwana streamer anaitwa ishow Speed ambapo alianzia huko Zimbabwe Zambia akaenda hivyo vyote mpaka akakuja aka taifa letu la Kenya ambapo, watu wengi walipata kumfuata. Watu wengi walipata kuingia kwa mtandao wake. Wakaweka mawazo yao. Wakatangamana naye. Na ilikuwa tukio mzuri sana. Tukio ambayo iliwaleta wakenya wengi pamoja. Wakatangamana na ishow speed. Wakaweza kumjua zaidi aka pia, akaweza kueka taifa letu katika mwanga wa kimataifa ambao sasa watu wanajua Kenya iko wapi, Kenya ni nini, Kenya inamaanisha nini, Kenya iko na wanyamapori, Kenya iko na wanainchi ambao wanapenda amani, Kenya iko na wanainchi ambao wanapenda kutangamana, Kenya iko na wanainchi ambao wanapenda teknolojia kwa sababu ukiangalia sana wengi ambao walikuwa kwa njia ya rununu ama ya simu. Ni ndio wengi sana kuliko wenye walikuwa kwa barabara na ishow speed. Kwa hivyo ilionyesha ambapo ukuwaji wa teknolojia katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivo mi napenda sana kufuata matukio kama vile sasa Venezuela uko na maneno na nchi ya Amerika. Kwa sababu ya kushikwa kwa kiongozi wao ambapo ilikuwa ni mambo tatanishi. Na ni vizuri sasa tuyaelewe kwa nini aliweza kukamatwa, ni nini kilifuatia, ni nini kinaendelea kwa sasa. Na ni vipi tunaweza kufanya taifa letu la Kenya, lisifikie mwendo huo wa kupata kiongozi wetu anakamatwa. Kwa sababu unapata matukio kama ufisadi, ufisadi ya ambapo unaiba rasilimali ya wakenya. Inaelekea kukadhabisha wa Kenya na pia mataifa ingine ambayo yanatuangalia ama kutufuata. Na inafuatia mataifa mengine kuingilia kati ili kurudisha rasilimali ya Kenya ambayo ilioibwa. Na kwa hivo inaenda kufanya watu wakamatwe na wengine pia kufungwa. Na pia matukio ambapo kuna zile vita zilikuwa za Russia na Ukraine ambapo ilileta mambo mingi, ilileta wasama, ilileta upunguvu wa chakula duniani, ulileta upunguvu wa gesi duniani ambapo zinatumika kwa kupika na pia hospitalini kusaidia wagonjwa kupumua. Kwa hivo matukio mengi yanayofuatilia na pia vile sasa ishow speed ameenda Ethiopia. Ni nini anafanya ametangamana na watu ametangamana na Miss World Ethiopia. Na pia ametangamana na mapacha wawili ambao wanafana naye. Yaani ni ni tukio la kupendeza sana. Na ni tukio ambalo linapenda waafrika. Linapenda linawaleta waafrika Pamoja. Na kufanya Afrika ionekane Katika Katika ulimwengu wote ya Afrika iko vipi, Afrika inatangamana vipi, mandhari ya Afrika yako vipi, na pia inaleta umoja fulani ambapo kwa sababu watu wengi wanaingia kwa rununu, wanafuata mtandaoni, wanaweza kupeana mawaidha, kupeana mahusia, kupeana teknolojia, na kwa hivyo ni matukio ya mzuri, na ni matukio ambayo yanaleta umoja, yanaleta amani duniani, kwa hivyo napenda kuyafuata matukio ambayo, si matukio mabaya ata. Kama ni mabaya yanaweza kukufundisha ni nini utajikinga, ni vipi utaweza kujiathari. Kwa hivyo, matukio ya kimataifa nayafuata sana, na yananielimisha sana, yananifafanua akili yangu, nayaweza kufanya nisome mengi, na ni vipi naishi na familia yangu, na wengi. Naweza kuwafanya wawe wafuate matukio ya kimataifa.

Mimi napenda kulea nywele, lakini kwa kazi yenye ambayo nafanya kazi ya hotelini, hainipaswi kulea nywele sana, hata kama napenda, kwa sababu mteja anapopata nywele kwa chakula yake, huwa ni vibaya na inawaletea madhara fulani, mnaeza shtakiwa, kotini, mtozwe, faini, ama pia kumkosa huyo mteja milele. Kwa hivyo mimi kwa sasa huwa silei nywele ama kwa wiki mbili hivi nywele naikata kwa sababu ya manthari yenye nafanya kazi. Na pia nimekuja kugundua kwamba nisipolea nywele inanipa wakati mwingi wa kufanya kazi zangu sana. Kwa sababu asubuhi ninapoamka kuoga inachukua muda kidogo sana kwa sababu sitashinda kusugua nywele. Sitashida kusugua kichwa, sitaweza kuchukua kichana pia kuchana nywele. Kwa hivo huo wakati wote ambao ningetumia kutengeneza kichwa na nywele. Nautumia kwa mambo ingine ambayo yako na manufaa. Na inanisaidia sana kupanga wakati wangu. Napata kwa siku nimefanya mambo mingi ambayo muda wake ungekatwa na kutengeneza nywele asubuhi. Kwa sababu inakuchukua kama muda wa dakika thelathini karibu lisali moja kutengeneza nywele. Kwa hivyo nimekuja kugundua baada ya kuingia hii kazi ya upishi kwamba nywele ni nzuri lakini ina kwa wakati flani huwa inatuharibia wakati ambapo tunashinda kuitengeneza na kuitayarisha. Kuna wenye ambao wanapenda nywele na pia kuna wengine pia wanapendi nywele. Wanashinda kunyoa kila siku ama baada siku fulani. Kwa hivyo, nimi nimekuja kugundua kwamba nywele ni nzuri wakati ambapo uko na muda wa kuitengeneza. Lakini kama wewe ni mtu ambao uko na wakati ambao umepangwa. Kwa hivyo ni vizuri upunguze nywele ikupe pia muda wa kujitayarisha ama kufanya mambo mengine yenye manufaa. Na pia kuna nywele za makwapa ambazo huwa zinashika jasho. Kwa hivyo nimekuja kugundua pia ninapozikata kwa muda huwa sipatwi na jasho sana na siwezi kunuka jasho. Kwa hivyo nimeona pia ni vizuri pia hizo nizikatekate kwa muda tuseme baada ya wiki ama wiki mbili. Na inapata kuoga inakua rahisi sana na haraka sana. Kwa sababu vitu ambavyo ungeshinda kusugua na kuharibia wakati mwingi sana. Unapata ziko na zinakupea muda wa kufanya mambo fulani. Kwa hivyo mimi ningehimiza watu ambao tunafanya kazi za upishi ama kazi za jikoni zinahusu mapishi tupuguze nywele zetu ama tuweze kuzikinga vizuri kwa sababu mteja anapopata nywele kwa chakula haitakuwa njia nzuri ya kueka kampuni ambayo unafanya kwake. Kwa sababu italeta jina mbaya italeta mathara. Mtaweza kushtakiwa, mtaweza kufutwa kazi. Na pia mnaweza nyang'anywa leseni ya kufanya kazi. Kwa sababu hamzingatii usafi wa chakula. Kwa hivyo wengine ambao kama hupendi kufunga nywele ni vizuri pia. Kama unapenda kufunga nywele iweke safi. Iweke ambao ni nywele iko kiwango fulani ambacho ni kiwango kinapendeza. Iweke laini ihifadhi pia nywele yenyewe. Kwa sababu unapoihifadhi na unapoifunga vizuri haitaweza kusumbua wengine ambao umesafiri nao ama unatangamana nao. Kwa hivyo ni vizuri kukata nywele, ni vizuri kunyoa nywele mara kwa mara kwa sababu inapea pia kichwa inapumua, inafanya kichwa ipumue, inafanya kichwa iwe safi, mawazo yako laini, hautashinda kujikuna kichwa kwa sababu ya uchafu ya nywele. Kwa hivyo ni vizuri kunyoa nywele mara kwa mara. Na ili uweze kuwa na kichwa safi, mawazo safi. Na pia fikira zikuwe safi sana.

Mtaa wangu naupenda sana, kwa sababu mtaa wangu umewekwa vizuri, umewekwa barabara safi. Watu ambao tuko hapa tunatangamana vizuri, hakuna watu wanakosana ovyo ovyo. Watoto wako na nafasi ya kucheza, kujivijari, kufanya mambo yao ya utoto, kujiendeleza, kusoma pamoja. Na mtaa wangu pia, ukona mianga ya taa ambayo imewekwa na serikali ambapo usiku hauogopi chochote unapotembea. Ni mtaa ambao uko na sifa nzuri pia kwa mitaa nyingine, kwa sababu watu wengi hupenda kuja kutembea huku. Kwa sababu ni mtaa uliotulia, ni mtaa wenye biashara nzuri. Ni mtaa mbao bei za bidhaa ziko vizuri sana. Ni mtaa ambao nafasi za kupita hazijafinywa. Wenye biyashara pia wameegeza vitu zao vizuri. Hakuna wizi kwa sababu kila mtu ameridhika na mtaa huu. Na watu wengi hupenda kuja kuishi huku, ama unapo hama nyumba haikai kwa siku ama siku tano kabla hijapata mwingine wakuihamia, kwa hivyo ni mtaa ambao unapendwa maji yako, maji safi. Takataka pia huwa zinakusanywa kila siku, huku kunaoshwa kila siku pia. Kuna wao ambao wanafanya kazi ya kuosha huku. Na kutunza mazigira ya mtaa wetu, na pia napenda kwa sababu usafiri wa hapa kwetu uko sawa vizuri sana kwa sababu magari hapo hakuna ile msongamano wa magari, barabara imetengenezwa vizuri na pia watu wenyewe ambapo kama kuna magari, wakona baiskeli, wakona pikipiki ama bajaji za kuwafikisha kazini na kutoka eneo moja kuenda lingine ni rahisi sana kwa sababu hakuna msongamano wa watu, na hakuna msongamano wa magari, kwa hivyo ni mtaa wenye mandhari safi sana hewa ni safi kwa sababu hakuna uchafu. Watoto wanacheza bila kuogopa kupata uchafu ama magonjwa, kwa sababu ni mtaa safi. Na hivyo inaelekea ama inapatiana picha nzuri kwa mitaa nyingine. Kwa sababu mtu anakuja hapa anasoma kitu anaenda kufanya ule mtaa mwingine wake anaowishi kwa hivyo ni mtaa ambao unapendwa. Mta mimi naupenda sana kwa sababu tangu niishi hapa sijapata matatizo. Majirani wangu wapo kila siku kuhusikiza pia mimi nawasikiza. Nawalindia nyumba zao pia, kama vile wanalinda zangu ninapoenda kazini. Familia yangu iko shwari, familia zao pia ziko sawa kwa sababu zinatangamana, kila unapoamka hasubui unaamkua mwenzako unamsalimia, na pia watu wanaishi vizuri, watu wanaishi kwa amani. Watoto pia wanatangamana na watoto wa jirani, na ni viko fiti sana. Kwa sababu unapo angalia manthari yake, watu wamepanda maua inakaa, yaani inakaa taifa fulani ambayo haina uchafu wowote. Lakini ni mtaa mdogo, yaani mtaa ambao, watu wanajiwekea usalama wao watu wakona ile kwa kizungu inaitwa 'community policing' ambapo kama mtu anahamia hapo, lazima mjue ni nani lazima mjue ametoka wapi ya ako vipi, tabia zake ziko aje, ndio asilete matabia mbaya kwa mtaa wetu asifanye wizi kwa mtaa yetu. Na imepelekea mtaa wetu kupendwa sana, na pia wakubwa wa serikali wanapenda kutembelea huko kwa sababu wanahiga. Tabia ambazo tunaishi nazo huku kwa sababu ni tabia za kupendeza. Na hivo ningeimiza pia mitaa nyingine iishi hivo, kwa sababu wamejengewa mazingira mazuri lakini awayaifathi. Kama hapa vile tunaifathi mazingira yetu tunaesafisha mazingira yetu. Tunaweka uchafu vizuri, maji chafu pia yameelekezwa vizuri kwenye bomba za maji chafu. Na hivyo inaelekeza mtaa asafi na mtaa unapendeza kwa ujumla, na watu wanaishi vizuri kwa amani, wanatangamana vizuri kila siku. Na ni mtaa ambao unapendwa sana katika ujirani wetu.

Maandhari nzuri ambayo nimewahi kuyaona ni maandhari ya jengo ambalo linafahamika sana kwa jina Two Rivers ambapo ni jengo ambalo ni ya kibiashara, wanafanyi biashara karibu elfu mia mbili wanafanya biashara kwa jengo moja. Mbapo maandhari yake ni maandhari ambayo wamepanda maua huko nje, wameweka pia njia za kutembelea mbazo ni safi sana. Njia za barabara mbazo pia zinaoshwa kila siku, zinafagiliwa kila siku na pia wameweka eneo za kuweka takataka mbazo zimewekwa haswa za kuweka takataka. Na pia wameweka maeneo ya kujivinjari kwa watoto kuogelea kwa watu wazima. Ni maandhari ambayo yanapendeza sana maandhari ambayo yanakuvutia na maandhari ambayo yanakufanya utoke kwenye unaishi. Uende ukatangamane nayo maandhari. Upepo pia hapo ni upepo mzuri, upepo mwanana. Kuna upepo ambao unapepea kila wakati kwa sababu ni jengo mbalo ni kama liko kwa mlima upepo ni safi, upepo umesafishwa na miti, hakuna uchafu ambayo inapatikana kwa njia kwa sababu watu pia huko ni wajibikaji, kwa sababu unapotafuna kitu, unapotumia kitu, hiyo karatasi ama hiyo uchafu unaweka mahali ambao pametengwa pa kuweka takataka. Kwa hivyo ni maandhari safi, ni maandhari ambayo yana kuvutia yamefanya wengi kutoka nje, nchi za nje kuja kutembelea huko pia kuna sanamu ambazo zimetengenezwa za wanyama pori na ni ambao hawako hai ni sanamu tu lakini zinavutia zinafanya ujihisi ni kama unatangamana na wanyama pori, ujihisi ni kama pia uko porini, miti pia iko ya kujivinjari, unaweka maua ya mapandwa ambayo ni maua ya kuvutia, yananuka vizuri, ya nanukia vizuri. Pia wafanyabiashara wa huko pia ni wanafanyabiashara mbao wanakufurahia unapo watembelea. Wanakuhudumia kwa undugu wanakuhudumia kwa kupenda kukupenda na pia bei zao sio bei ghali sana kwa hivyo ni maandhari mimi ninge pendekeza kwa watu wengine waje wayapitie pia wahisi vile pia mimi nilihisi. Na pia ili kama kuna yeyote mbaye angependa kuegeza biashara yake huko pia nina mkaribisha aweze kuweka biashara yake huko na akangamane na watu. Asikie vipi maandhari huko yanavutia sana.